Kutembea kwa mguu ni jambo nzuri sana na ina improve our health. Ninapenda kutembea kwa mguu na pia kutembeza mtoto wetu. Huwa ninaenda kwa mguu nikitokea kazini mara tatu kwa wiki we.